Ndiyo, ndiyo majani zangu na fahamu na pia tunaishi vizuri nao kwa sababu kuna wakati tunachangia chakula, vinywaji, huwa tunashikiliana, tunashilikiana katika kuishi pamoja na ni sawa kabisa hali iko vizuri.

Wakati walikizo mimi na jistawusi vipi wakati walikizo mimi hua naangalia mambo yangu. Kwa sababu miitayari ni kona naduka ambako wanafanya za biashara. Unaenda kuangalia vile watumishi wanavyo fanya kazi. Najaribu kuangalia hapa na pale mapato. Najaribu kuangalia mambo yanayo hitajika huku na huku na huku. Familia jamaa na mimi naangalia na miradi fulani mpangilo fulani ambayo nimeanda naangalia je ni kuna inaendeka vipi na imekuwa ni wakati muafaka kwangu wa kujesabu hasa kuangalia vizuli ninacho kifanya uku mbele vipi kunaendeka aje.

Mimi mkate naoupenda napenda mkate wa ngano. Mkate wa ngano ni sawa naupenda kwa sababu hauna sukari. Kwa sababu mambo ya sukari mi sipendi kabisa. Ndiyo maana sasa mi napenda mkate wa ngano ambao hauna sukari, ambao uko kwa afya yangu kabisa na nafurahia kabisa. Mkate mimi sikuli mara nyingi, mimi sikuli mkate mara nyingi kabisa. Lakini nikila huwa napendea mkate wanahivu.

Uzalishaji wangu huwa unafanya maajifunzo mazowea huwa naangalia na jihesabu mimi mwenyewe naangalia navofanya na tofautisha na mahali pengine naangalia wapi ningeteka kufikia wakati mambo yangu yanakuwa vizuli. Kwa hiyo najiweka katika wapambanaji. Katika mashindano hiyo inanisaidia sasa mimi kuongezea bidii. Hiyo inanisaidia mimi kufanya nguvu. Na kueza kuimarisha namna mimi napofanya kazi. Na kitu kingine ambacho kinanisaidia mara nyingi ni kuamba mimi hujifunza kila siku. Mimi ni mutu wa utafutaji, mimi ni mutu ambao nakuwa na lengo fulani ambao nataka kutimiza na pia hilo lengo linanifanya mimi kuweka bidii, kuweka nguvu sana ili niwezi kufikia lile lengo. Kwa sasa hiyo uzoefu wetu, hiyo mazingila yote mi inanifanya sasa kuongeza uzalishaji wa kazi anayo ifanya au mambo ambayo na nataka kufikia.

Kinywaji mi naacha baridi ni napenda, mi napenda soda baridi, soda baridi napenda, na maji baridi pia napenda, na bia, na bia, na bia, huwa tnapenda kabisa, baridi kabisa, huo napenda kabisa.

Kusherehekea mafanikio ya timu ni kitu kizuri sana jambo zuri sana kwangu kwa sababu cha kwanza nashukuru utowaji kujitolea kwa timu hiyo kwa sababu mimi namini kwamba mafanikio ya timu ni sisi kwa pamoja na mimi nikiwemo kwa hiyo mimi sasa najaribu kuwapongeza wanatimu kwamba wafanye bidii na kama wamejaribu kufanya kitu kizuri sana na pia wafanye nguvu ili waendelee kabisa kufanya kazi, waendelee kujitolea ili hii mafanikio yaendelee. Na kitu kingine nawaonyesha kwamba, isingekuwa wao, hiyo mafanikio isingekuwa sawa. Na mimi bila wao, siwezi kuwa timu meneja. Kwa hiyo sasa, nisherehe kubwa nzuri sana na kuonyesha wao kwamba, katika mafanikio haya mafanikio pia, wana mkono, wamefanya kitu kizuri.

Chakula nacho penda kula jioni kweli. Ubuabwa kabisa. Ubuabwa hiyo kabisa. Haiwezi kukosa kabisa. Hiyo napenda kabisa. Kwa chakula kitu kingine. Napenda nyanya mshuma ama kitu kimchicha. Mchicha usikuwezi kukosa. Na kitu kingine nyama. Nyama kabisa hiyo napenda kabisa. Hila awali ubuabwa. Hiyo kabisa lazimi iwe kwa chakula changu kabisa cha usiku.

Mimi, nyumba ninayoishi kweli sio nyumba kubwa ni nyumba ambayo ikona vyumba viwili, sebule, basi na mahali pa kupikia. Mimi nimehamia hapa tangu mwaka elfu mbiri kumi na tano. Mbaka sasa hivi ni mahali nilipo. Ni sehemu ambapo kuna utulivu, hakuna wizi, hakuna fujo. Hilo ni jambo ambapo linanisaidia sana ambayo napenda kabisa kuhusu mahali hapa na kitu kingine kila mtu anaishi kivyake hakuna mtu anayiengirlia mtu mwingine ndiyo kuna majirani majirani kama watatu majirani wa ndiyo ila hakuna shida kabisa ni kumetulia hali inakwenda vizuri ndani kuna mahali ya kupaki gali ni safi safi kabisa.

Mimi kupumzika kwangu huwa niki naenda sauna, naenda sauna ambako kunanisaidia naingia kwenye mahali sauna ni mahali ambapo kunakuwa na joto ambalo linatokea kwa maji, wameweka kwa moto kama kuni huko wanachoma alafu inatoa ile nani ile kama kama vile gesi kama hivo. Ni mahali kuzuri na kuna sehemu ya kulala. Basi hapo mi nalala. Basi naamuka niko mpya. Ndiyo.

Kila asubui ninapoamka, huwa nikiamka huwa na naoga, nikishaoga, basi najiandaa, najiandaa kwa sababu mimi ni mara chache, ni mara chache mii nakunywa chai kwa sababu mimi sipendagi kunywa chai, pia kwa sababu mimi sipendi mambo ya sukali, basi naangalia kama vitu vyote viko sawa, naangalia ratiba ya kazi, naangalia siku ilitopita, je, ilikuwa vipi, kisha nikishaangalia hiyo hapo naangalia sasa siku ya leo nitafanya nini. Najalibu kuambatanisha mambo niliofanya siku iliyopita na siku ya hapo sasa nikilimaanisha leo. Kwa hiyo ili nijue kweli kazini nitaanzia wapi. Kwa sabu nakua na na kitabu kijitabu ambao kina agenda ambao naandikia mambo yote na hufanyika kila siku.

Mimi kusema kweli wanyama nawapenda ni kuku, bata, kondoo, mbuzi, ila wanyama wengine kama mbwa paka, hiyo sipendi kabisa, hiyo sipendi kabisa. Kwa sasa mimi kufuga, kufuga, na mradi fulani wa kufuga kuku, ila sasa najaribu kujiandaa, mahali pa kufugia ninapo, ila na mradi fulani wa kufuga kuku kabisaa, kuku mi nawapenda kabisa, ule wanaotaga mayai, hiyo nawapenda kabisa.

Ndiyo, mimi matukio kimataifa huwa na fatalia. Kwa sababu mimi tayari napenda kuangalia mitandao fulani. Kama Facebook, Youtube, TikTok. Iyo mimi natumia media. Iyo uwanapita kuangalia. Ili nijue kinachoendelea. Kwa hiyo sasa kama vile mimi nilivyo sema kamba mimi ni mtu napenda mambo mpya. Teknolojia, habari za mpya. Nijue kinachoendelea, nijue ulimwengu uko vipi, unakuenda wapi, unafikia wapi. Kwa mimi najianda pia, najua ntafanya aje.

Kusema kweli, makatabane kusema kweli. Ni kama sendi tu, kwa sababu hiyo mahali mi nakumbuka naenda wakati nilikuwa shule. Kwa shako sabu ni kutafuta jifurani, kunaenda kutafuta uko vijitabu nini. Aki kwa sasa hivi kabisa wala siendi kabisa, hapo siendi.

Mimi kitu ya teknolojia ambayo ninaweza kusema kisipo kuwa ni kuamba ni internet wifi au mobile data kitu kingine simu touch android kitu kingine kitu kila wakati wote niko katika mtandao, kila wakati nataka nijue kinachoendelea, kila wakati napenda kujua utafutaji, kila wakati napenda kujua mashindano, je dunia inafikia wapi, je dunia inaendeleaje. Iyo kabisa, iyo napendelea kabisa.

Muda wangu wa mwisho ndiyo ni kweli. Ujapokuwa unakuwa ni msumbufu sana kwa sababu saa ingine sasa kuenda nyumbani za kuacha. Sasa kumaliza kazi na ya sasa inakuwa ni muda ambao ukona stress nyingi. Hila sasa najaribu kutulia. Najaribu kutulia na naangalia ni muda gani ambao na unabaki kumaliza kazi ama kitu fulani. Alafu sasa naangalia. Najaribu kuangalia mambo, chenye nimefanya vizuri. Sawa na tick chenye kufanya vizuri, hicho naweka kasababu nasema nitakuja kubadilisha siku ifuatayo ndo hivyo najaribu kuangalia muda wa, kushugulikia muda wa wa mwisho.

Mimi kusema ukweli uwezo ambao ngependa kuwa nao kwa sababu sasa hivi tayari niko na miradi mitatu niko tayari na nina ploti tatu ambazo nataka kujenga hoteli, nyingine nataka kujenga apartment, nyingine nataka kujenga nyumba za kupanga. La sasa hapo mimi kusema kweli pesa ninayohitaji kama kwa sasa hivi. Ni kama dola kama dola laki tano elfu laki tano elfu kabisa hizo nafikiri nikizipata hizo miradi yangu naeza kufanya vizuri kabisa ndio ndio.

Kuhusu kujifunza mambo mapya, mimi kabisa ningependelea kujifunza mambo ya trading. Kwa sababu mi napenda hii cryptocurrency, hiyo napenda kabisa. Mambo ya trading nijue kufanya biyashara online, nijue kinacho endelea. Mimi kwa sababu tayali vile napenda maendeleo, napenda teknolojia mpya kabisa hiyo napenda kabisa. Kwa sababu mambo ya trading napenda sana. Na kitu kingine nijue. Mambo. Hii kama computer science nijue mambo nana inaendelea. Nijue. Hili mtu awaze kuhishi kabisa.

Iko sawa aah kusema ukweli mimi harufu wala sina harufu nayopenda kwa sababu mimi tayari napende harufu ya kawaida tu kwa sababu mimi sipendi vitu ambavyo vinanukia kwa sababu hata mimi mwenyewe nikipaka rangi kwa nyumba siwezi kulala siwezi kulala kabisa kwa hiyo sasa ee mimi kuhusu sasa kuhusu aah harufu ya kawaida tu harufu ya kawaida kwa sababu hayo harufu ikiwa tofauti kabisa huwa sijiskii vizuri kabisaa ee ndio chonjo siskii vizuri kabisa.

Kuhusu shirika langu navyopenda ni vile nani. Nani vile mambo yanayotendeka, vile kazi inayofanyika. Na vile hali ya hewa. Unajua ukifanya kazi hali ya hewa inachangia. Katika uendeshaji, katika maendeleo ya shirika shirika ni mahali ambako shirika langu ni kwamba huwa tunaongea na wafanyakazi. Tatizo letu na tunaongea tunatatua na tunaelewa kwamba shida ya mmoja ni shida ya mwingine kwa sababu tunasidizana ili tuweze kuimarishana. Hakuna mtu ambaye anaeza sema kama yeye iko tofauti na watu wengine au mara bila yeye kazi haiwezi kuendelea hapana hiyo tunafanya ile roho ya umoja ile kutumika kwa pamoja ile ambao watu watu itabidi tusaidizane. Tuelewane tuone kwamba lengu letu ni moja ni kuendelea. Kwa sababu shirika likiendelea sote tunapata kabisa na si wote tunaendelea.

Haa mimi sadaka sitoi, mimi natoa mchango, mchango mimi natoa kusaidia watu. Kama kuna sadaka siwezi kutoa, mimi hata kanisani sitoi sadaka. Kwa sasa mimi sadaka nipee mtu, binadamu kama mimi ila mchango kama kuna mtu amefali amekufa, ama kuna mtu na kusaidia anaumwa hospitali. Ama kuna watu fulani kwa sababu wakati wa mvua wameadhirika, watu wameumia, hiyo saa mimi natoa. Hiyo mimi mchango natoa kabisa.

Mi maala napenda kutembea, mimi napenda kutembea mjini, pwani, nikipata, nikiburudika, nikipata kahewa, nikipata fresh, ambao kuna kahewa fulani, najiburudisha. Ni wakati mwafaka mutu hua anapenda kuji, vile kama kuzubaa zubaa ili umind mtuaweke sawa kabisa akili.

Kima niliyo jifunza maisha ni kwamba mimi napashwa kuheshimu vitu vya watu wengine. Napashwa kuheshimu maisha ya watu wengine. Na nikiheshimu nao wataheshimu maisha yangu. Na kitu kingine na kunyenyekea hii niweze kusonga mbele.

Mimi huwa natumia wifi, natumia wifi nyumbani, ndiyo natumia katika kujaribu kufanya utafutaji, katika kujua habari ya kimataifa, hapa na pale, na maendeleo pia.

Mimi navopanga kazi zangu, huwa kitu cha kwanza huwa naandika. Naandika mahali vitu ambavyo nafaa kufanya kwenye agenda, kwenye kitabu au kwenye simu, kwenye simu kuna mahali kwenye inaitwa note ambayo naandika nani yangu, mpango yangu ya siku. Kwa hiyo inanisaidia kwa sababu, nisaidia nikishaandika hiyo hapo. Nifanye vitu kwa mpangilio, nisibabaike ijapokuwa akitkea kitu fulani ambayo hikuwa kwenye mpangilio hapo nitajua. Vile nitapambana nacho. Nitafanya nacho. Ndio navyofanya kabisa.

Mimi nchi ambayo napenda kutembelea ingekua Egypt. Egypt kwa sababu hiyo nchi kuna ile pyramid. Napenda kuangalia ambako mahali walilaza wafalme. Kwa sababu kihistoria ni nchi ambayo inanikumbusha mambo mengi hasa hapa Afrika. Ni nchi ambayo nathamani kweli nikewe. Ni kuwepo hapo kabisa. Nitembee nijue kulikoni. Nijue mambo yamekua vipi hawali. Nijue kweli hapo zamani. Watu walikua wanaishi aje. Watu wamenijitolea kwa sababu ya Afrika. Kuokoa nchi ii ama kufanya sasa mpaka sasa hivi tumekua watu au kama hivi mila zetu zimekua zikiheshimika.

Mimi napenda napenda shati, napenda shati, napenda shati, kwa sababu mimi tayali napenda, na shati ya mikono mifupi, kwa sababu mimi tayali napenda, ni relax, napenda, nikue niku, sipendi mambo ya kunibana bana kwa sababu saa ingine, hapa hapa kwetu ni ni joto, sasa nabidi mambo ya relax ambayo, nasikia napumua, nasikia kabisa hewa inaingia kabisa kwenye mwili.

Ndiyo, kazi ya kujitolea na kuifanya, mimi nakumbuka. Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea wakati kwetu tunasaidia wakimbizi. Tukuatunasaidia hapo. Tunaweka mahali, tu wa kuwakuwaifadhi. Basi, kufanya orodha nakitu kingine kuwa pokea. Iyo nayo kufanya kabisa.

Ndio, ndio, mbona tarehe nne kuna fanya ni kuna biashara yangu. Kwa sababu misa hivi ni kuna saloon ya kushave. Nikona nyingine duka la kufanya hii mambo ya sasa hivi hivi electronic digital business. Tayari niko na duka la kutoa sim card. Na kitu kingine niko na duka la chemist ambao huwa tunauza madawa ya wagonjwa. Ndiyo huwa nafanya biashara mbali mbali kabisa. Iyo kabisa ni umoja ambao mimi niko na jipanga. Kwa sababu asituendelea nafanya kazi nafanya watu wengine. Nataka nifanye na mimi shirika langu na mimi hufanya vitu vyangu ile niweze kuendelea kwa sababu tayari nikiangalia miradi niko nayo. Siwezi kuifanya wakati bado na nategemea mshahara wa mwisho wa mwezi. Iyo mshahara mwisho wa mwezi hainitoshi kabisa kulingana miradi mihukuwa nayo kabisa. Na ndio maana sasa hivi tayari nishaanzisha kitambo niko na biashara mbalimbali.

Mi kusema kweli kitabu vitabu, mimi mbona sisomi vitabu kabisa. Mi vitabu sisomi kweli nandoo ndio maana sasa sioni kitabu gani minapenda kwa sabu mara nyingi uwanapenda kusoma mtandao Facebook, Story Story ni ila vitabu basi kabisa. Sina vitabu kabisa huwanapenda kusoma kabisa.

La, mimi napenda joto kuliko baridi. Kwa sababu baridi, baridi wapi imenishinda kabisa. E, joto mimi napenda kabisa, e, joto napenda kuliko baridi. Kwa sababu kwa baridi, ah, mimi huwa jisikii vizuri. Huwa naumwa hata kuumwa. Inakua siku kai fiti kabisa.

Mi makosa na shugulikia kikazi huwa najaribu kubadilisha, najaribu kurekibisha. Najaribu kurekebisha na mara nyingi huwa naangalia chanzo cha cha makosa hayo hapo. Alafu kama ni mtu ameyafanya, kama ni mi nafanya najaribu kujifunza, ili nisirudie tena. Hili ni kitu cha muhimu sana, kufanya kosa sio vibaya lakini kurudia ni kosa vya zaidi. Na sasa kuangalia chanzo cha kosa na mutayatatua, halafu maisha inaaendelea.

Iyo huwa nafanya, huwa natumia kama kwa simu yangu, simu yangu ya mkono, android, iyo naifanya kabisa, kwa sababu mi huwa naweka wakati nataka kufungu, simu yangu wata kuingia, whatsapp pia, ama kama vile application apps zingine, application zingine, wana kwa saa hii ni kitu sahihi sana, kwa sababu kina saidia, kina saidia usalama, usalama nisiibiwe, siibiwe nani flani vitu vyangu ambao nimeweka kwa simu na vitu vengine ikue raisi wakati natakuangalia vitu ta vitu tufate kwenye kwenye simu yangu hiyo ni kitu chamaana sana kabisa mina penda kabisa.

Ndio, mi napenda kutembea msituni, kwa sababu wakati nafanya mazoezi, huwa napenda kuenda msituni kutembea. Ili ni, ile hewa, ile hali ya kawaida, jama, ile kuangalia hiki na kile kabisa, huwa napenda kabisa. Ni mahali kuzuri, ambao unaona hali ilivyo, unabadilisha kabisa, unaona yes.

Kwa sababu hio mi napenda sana kwa sababu mimi nimefanya marketing marketing ni kutafuta soko kuongea na wateja kuwaonyesha vitu vya mpya kuwaonyesha mwendeo mpya wa kazi product mpya kujaribu kuwasomesha kuambia hiki na kile. Na kila wakati wote ku kuwaweka sawa na zile hali ya hewa vile hali ya ulimwengu inavyoenda ndiyo.

Mi kuhu vitabu kabisa, vitabu, kwa sababu mimi sipendi kusoma vitabu ndo shida huwa naangalia tu mtandao kama Facebook, TikTok, YouTube. Ha vitabu kabisa mimi huwa sisomi kabisa, iyo sisomi kabisa, sema kweli kabisa, iyo kweli.

Ndiyo, ndiyo, nwenye kushilekea tamasha ya mziki kwa ndiamond. Na atu wengineo wa waimbaji kabisa, na kwa vizuri kabisa. Hiyo uwa napendelea, mara chache nazuko wa mara moja kwa mwaka. Kwa sababa muda mwingine, muda mwenyewe. Nikweli kabisa, hiyo ni sawa kabisa.

Kuhusu mtaa wangu napenda utulivu ni mahali pametulia. Na hiyo mtaa ni karibu na mji. Kwa hiyo nawezekana kuenda mji kirahisi. Na kitu kingine hakuna fujo wala hakuna wezi. Ni mtaa ambao kabisa wa kuishi kabisa.

Mimi kusema kweli saa saa hivi mi napenda. Mi napenda kutazama mchezo kabisa. Napenda na kutazama mchezo. Nilicheza kitambo kabisa. Nilicheza kitambo kabisa. Na nikuwa shabik sana mpila. Sasa hivi napenda kuangalia kabisa. Napenda kutazama kabisa.

Chukula cha ajado wanapenda wakipiga na ni huku wakipiga mahalagwe, pamoja na muhogo, hiyo kabisa wanapenda kabisa na kitu kingine kunavitu wanapenda kupiga dagaa na mchicha, kisha watu kwa tunakula na mteo, ndiyo.

Nenosiri naweka, nenosiri ni jambo kubwa sana, ni jambo la ambao kabisa sio kuwa rahisi kwa sababu tayari unajikuta unatembea na mzigo wa wengine, mzigo wa wazuko wengine wa kwako. Kwa sababu kujaribu kusema siri hiyo ni kwamba unaharibu, unajiharibia mwenyewe, unaharibia mazingira, unaharibia mtaleo alio kuekesha siri hiyo. Ni jambo kweli wananifanya kabisa kunyenyekea sana. Ni jambo ambalo nikikumbuka kabisa. Jamani, mbona itafanya mimi kabisa nikue mtulivu. Ndiyo vile nalo fanya kabisa ni kunyenyekea na kukaa kimya. Baas, na kuzingatia.

Kama mfanya biashara mi napenda hesabu, hiyo hesabu lazima hiyo kwa sababu mimi tayari kibiashara yangu au kikazi, hiyo najaribu kupigia hesabu. Kwa sababu mimi tayari nijue, nimetumia matumizi vipi, kipato nimepata kipato gani. Kwa siku ya leo je nimeingiza ngapi kwa kazi ama duka ama biashara zangu zilikuwa zinaingiza aje. Naangalia matumizi yako vipi, kipato, faida. Iyo lazima, iyo lazima kabisa ni mambo ambao naendelea nayo ama iyo ni mambo ambao tayari nazingatia. Iyo ni mambo ambao tayari mimi inanifanya naenda wanafikiria.

Mimi ladha ya chakula ya chakula Mbana pina chakula cha kawaida basi latha ikuwe nzuri isikwe chakula ambayo amweka viungo vingi. Kwa sabi mii itaari tumbo langu walikuli kiti chochote kwa sabu. Nikulaa chakula ambayo akikosawa tumbo mbana itaniluka itanisumbua. Kwa hiyo latha kawaida tu.

Kitu cha, mina nahimiza wana timu kwamba wanapofanya kazi, wafanye kazi kama vile ndugu. Matatizo nazo kuwa, aliopo kwa sababu watu hawakuzaliwa mahali pamoja wala hawakuishi mahali pamoja, hayo wayaache nje ya kazi. Wakifika kazi, wafanye kama vile kazi, waangalie lengo la kazi ni kazi gani. Kwa hivo wajitolee wasaidizane ili waweze kufikisha lile lengo kwa sababu umoja ni nguvu. Kwa sasa wajaribu kufanya kwa bidii na wajue kwamba mimi nikifanya mbao moja mwingine atafanya mbao mbili kwa hiyo tunaenda tunapaka tunafikisha mbao ambazo zitahitajika. Kwa hiyo sasa ni kusema kwamba ni kusaidiza kikazi roho moja kwa sababu lengo ni moja. Kwa sababu shirika likipata na watapata, likikosa nao watakosa.

Gazeti wala sisomi kabisa. Gazeti sisomi ila kwa mitandao huwa naangalia. Unaangalia abari zinazo endeleka kabisa. Gazeti wala sisomi kabisa. Kusema kweli mi gazeti sisomi. Maliki kwa mitandao huwa naangalia kabisa. Hapa na pale naangalia kinacho ndelea kweli. Hiyo kweli ni ndio video. Yakini gazeti mi sisomi.

Matue maoni kwa watu wengine hiyo nafurahia kabisa ni kitu napenda sana kwa sababu mi tayari kwa sababu kwa sababu ni kumu anatimu huwa napenda maoni ya watu wengine kwa sababu ananifanya mimi kujua kinachoendelea kwa sababu mimi mwenyewe siwezi kujijua. Ebali watu wengine ile maoni yao ndio inanifanya kuona mie hapa niko sawa hapa siko sawa. Kwa hiyo inanisaidia sana mao, maoni ya watu wengine.

Kumbukumba ya kutisha mimi na kumbuka, ilikuwa ni musumbiji, tukiwa tunaogelea kabisa baharini, akaja mnyama, mnyama gani yule? Ndiyo, basi mimi kabisa, ah, sitasau tena kabisa, ah, ndiyo mana mimi kuogea baharini kabisa, ah, jama, ah, basi, basi tu.

Mi nyama nayopenda napenda nyama ya ng'ombe, nyama ya ng'ombe huwa napenda kabisa sana. Ndiyo, nyama ya ng'ombe napenda kabisa. Napenda kwa sababu, napenda nyama choma, nakuwa vizuri kabisa. Ndiyo.

Chakula cha kigeni nawe kujaribu. Chakula cha wahinti wanaweka pilipili nyingi kabisa Chicken wings Ma wanakuta mambo ya rangi nyekundu. Wahindi kabisa vyakula vya vinkuwaa navugu vingi na pilipili nyingi kabisa.

Hali ya hewa minapenda hali ambayo akuna mvua joto ni kawaida joto kwa sababu joto tayari minapenda joto. Lakini isikuwe mvua joto nyingi wala baridi nyingi ya katikati kabisa. Hiyo kwa sababu inakuwa sawa kabisa. Na mvua huwa napenda ni kiona mvua kwa nje. Lakini mvua sipendi napenda hali ya joto.

Mimi katika kazi zangu mi nataka kufikia kama kuwa bilionea, mimi nataka kuwa mwanashirika, nataka kuwa mimi nashirika langu, na mimi nipate vitu vyangu, na mimi nikuwe kwa kundi wa bilionea katika dunia, mimi nikuwe na majumba, nikuwe na mahoteli, nikuwe na nyumba za kupanga, nikuwe na maduka mbali mbali, ndiyo kabisa.

Mimi kitendo cha wema niilwahi ku kutoa mtu alikuwa amefungwa kabisa, gerezani, kutoa mtu gerezani mara mbili, na kitu kingine kuna mtu anataka kuua niliwahi kumuepusha na kifo, ndiyo niwehi kufanya hiyo.

Somo niliyopenda shule ni bailojia, pamoja na kimika, pamoja na mambo ya hesabu. Kwa sababu bailojia, mimi napenda mambo ya afya. Na ndiyo maana mimi, na kuwa makini sana katika afya. Na bailojia ni kujua binadamu yuko vipi, na tena hii mambo ya bailojia. Na ndiyo maana mpaka sasa hivi, mimi nimeshakuwa na duka la kimika, duka la madawa, la kuuza madawa. Na kimahesabu napo ni biashari inayipenda kujua matumizi, faida, kama nimeomba, najua hasara imekuwa vipi, imenisaidia sana kabisa shukrani, kabisa mpaka sasa hivi mimi nashukuru kabisa na najipongeza sana kwa masomo hayo.

Kuhusu tathmini za kazi, mimi najipongeza sana kwa sababu tayari naona maendeleo. Tayari naona ninakoelekea, tayari naona mazao ya mikono yangu, tayari naona mazao ya kujitolea kwangu kikazi na ni vitu vizuri sana ambao haswa mimi nafurahia. Na pia na ni vitu ambavyo kesho au kesho yake vitanifanya mimi nikuwe mtu. Kwa sababu mimi tayari napendelea nikue bilionea. Nikuwe mtu kabisa mwenye vitu, mwenye sifa, mwenye uwezo, Ndio.

Ndio wakati wa furahi kabisa, wakati wa furaha minapenda kutembea. Kwa sababu, mi furaha yangu ni kutembea, ni kupita-pita, kuenda mahali mapya, kuona vitu vipya. Na isitoshe kuwa na watu, ambao kukona watu, naona maendeleo, kama watu wakona fanya biashara fulani. Iyo huwa napenda, kwa sababu, iyo naingia katika kufurahi kwangu, inachangia pamoja, na mimi kusikia niko sawa, na ni kitu ni jambo nalopenda sana. Kwa sababu mimi ni kisafiri huwa na jifunza mambo mengi. Na furahia kuona mahali pengine panaendelea. Na furahia kuona watu wengine mavazi yao, ongea yao. Kufanya kazi kwao, kunaenda vizuri, kunaendelea tofauti na napotaka uwa ni ile mambo mapya tu marketing. Mambo ya kuongea na watu, tunajuaki na choendelea. Haliya hiwa. Hali ya nchi ni vizuri sana.

Popcorn, popcorn ni kawada sipendi, hua napatia watoto. Hiyo watoto ndio wanakula kabisa, wala mi sipendi, ni vitafunio. Wanakula mara chache si mara nyingi watoto wangu ndo wanakula popcorn ndio kabisa.

Kujiandaa kwangu kwa mkutano, mara nyingi huwa natengeneza ratiba. Mkutano huo ni wa maana gani? Je mkutano mi ntaongea kitu gani? Ili mkutano uendelee kunahitajika vitu gani. Saha, mahali, lengo la mkutano huyo basi yuna hakisha kitu kingine. Najaribu kujiweka katika mahojiano kwani wale watu watakuja kwenye mkutano. Wanaweza kuwa na maswali mbali mbali. Sasa jibu ya maswali yale au solution ama dawa ya maswala ameuliza itakuwaje. Ili niweze kuhakikisha kwamba mkutano huyo una mazao.

Mimi kawaida napenda kusimamia kwa sababu mimi najaribu najishika kama mtu binafsi. Mtu binafsi na maana kwamba mi najitegemea kikazi mimi mwenyewe najaribu kufanya mambo na kujiamini. Kwa hivyo sasa mimi napenda kusimamia ili jambo fulani liwezekane. Kwa sababu nikifanya kitu fulani ni mimi na ndiyo maana katika kuongoza wangu kwa timu huwa napenda kuwaambia wanatimu wajaribu kuwa wao wapigane kuwa wao. Ndiyo, ndiyo inakuwa vizuri wajisimamie.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa tuseme kikapu mchezo wa ping-pong. Wa kurusha mpila, wakurusha mpila, kwenye ukuta, unarudia, ama katika meza, yes, yes, mpira wa kucheza kwenye meza ping-pong ningejaribu kujifunza.

Kwa ukuta wa chumba mi napenda. Rangi ya njano, rangi ya njano, kwa sababu ni rangi ambayo imetulia, rangi haivutii, ni rangi kabisa nyepesi, ni rangi safi tu.

Ndiyo, ndiyo, eeh, nimewai kutembelea zoa la mtu, ndiyo. Iyo ni nimewahi kabisa. Ile tembea tembea yangu, kama ni kienda msitu, iyo na yes, niwai kutembelea ziwa msao. Yo, iyo nimeweza kabisa. Kwa sababu ata huku kijijini, kijijini kwa mama, kuna mtu, kuna mtu. Kwa hiyo saa ya kwenda huko, huwa na pitia kwenye mito, kabisa. Wakati wa mvua umepita kutafuta maji wa kutafuta maji wa kutafuta maji kwenye mto. Ndiyo kabisa.

Me kusema kweli kitu ninachofanya mazingira yakue kazi. Ni ile kujitolea kufanya kazi kwa lengo. Na kitu kingine kujaribu kufanya kazi kwa team. Watu kujaribu kusaidiana kuelewana kikazi ikitokea kutokuelewana tunaangalia lengo la kazi iko vipi. Kwa sababu watu inabidi tufanye kazi kwa lengo fulani. Kwa sababu binadamu fulani hawezi kufanya kazi vizuri. Sasa hiyo yote inabidi tukae, tunajadiliana, tunaangalia. Na kitu kingine sasa ni kujisajili, kujihesabu, kuangalia siku baada ya siku kwamba je tukuwe tunafanya inayavyopaswa, je lengo la kuwepo pale, lengo la shirika, lengo la kuwekwa kazini, tukuwe tunaitimiza. Sasa hiyo yote inachangia ili tuweze kuuweka mazingira ya kazi sahihi.

Yani habari mtandaoni huwa mi nasomea kwa Facebook. Kwa sababu ya Facebook huwa nasomea habari mtandaoni sehemu nyingine Twitter Twitter huwa nasomea. Nani mambo habari. Ndiyo apo mahali ndio na na huwa napenda kupata ma habari.

Maziwa maziwa sipendi kabisa maziwa sipendi kusema kweli maziwa mi sipendi kabisa ama nikinywa maziwa nakunywa kabisa mara chache sana kwa sababu mimi maziwa sipendi kunywa chai sipendi kunywa kabisa maziwa mi huwa sipendi kunywa kabisa.

Kusema kweli kuhusu mpira wa besiball, mimi huwa sichezi, wala siupendi mpira wa besiball. Ndiyo kwamba unajikuta sasa kuna vitu vingine mimi sitojua. Kwa sababu mimi sio fun wa mpira huyo na kitu kingine huwa sipendi kufatilia kabisa. Mimi mpira ninaopenda napenda mpira wa mguu football, napenda kabisa.

Kusema kweli mimi muda wangu na familia hua napenda na jaribu kutafuta muda mwafaka. Hasa watoto, niongee nao, nijaribu kujua hali yao na pia wajaribu kujua hali yangu, tunajadiriana, wanauliza maswani najibu. Matatizo fulani hua na jaribu kuwaonyesha vile nitatatua. Ni kushirikiana hilo nalifanya kabisa kwa nguvu zaidi ili kweli nijikute niko kwa hali ya sawa nao kabisa.

Tukio muhimu lililotokea katika maisha yangu ni wakati nilijaribu kupata kazi kwa kampuni kubwa ambayo nilikuwa sitegemei hata siku moja. Ilikua ni kwa ni group and ken ambayo nimekwenda huko nikitumika kama meneja ambayo nilikua kuna fanya mambo ya nyumba za kupanga apartment. Na kitu kingine kizuri kwa sababu shirika langu ambayo limekuenda pambana nilikuwa na pambana na mashirika matano ya kwanza nilikuwa mepata. Ni kitu kikubwa sana ambao kimaisha yangu kimeandika kimeonyesha kwamba uwezo niko nao, bidii niko nao, na kwamba zile ndoto ambazo nilikuwa nazo nitazitimiza wakati wowote. Japokuwa baada ya hapo nani nilipigwa na mafuriko ya mvua, mvua imekuwa nyingi, maji yameingia ndani, basi sikuweza kuendelea kwa sababu hiyo hali ya hewa, ila nimefurahia sana.

Zangu na kuwasiliana ziko tofauti aina nyingi, unaweza kutumia email, unaweza kutumia simu, unaweza kutumia simu na masimu, nikipiga simu ama natumia mitandao kama whatsapp. Hiyo tutaweza kuwasiliana na kitu kiingine kuna kuna kuwasiliana katika mkutano tutaanza kufanya kama huko nyumbani tunafanya kwasiliana kutumia wifi ama data mobile na zoom yote nafanyika kwa sasa hivi na mambo teknolojia kabisa.

Jamaa siku ya kuzaliwa ni wakati mwafaka kabisa. Ni openda sikuwa kuzaliwa ni wafanya mwaka elfu mbili na tatu. Iyo kabisa nimefanyia surprise mkwango mfanya surprise kwa ni mtu vizuri sana ambalo nilikuwa nimetengeneza na jamaa rafiki kabisa. Nimekula keki kabisa nikiwa ni vizuri kabisa nimependelea kabisa wakati huyo zawadi nilipata nilipata shati ikuwa vizuri kabisa kwa mambo safi kabisa.

Ingewezekana ingewezekana lazima ningerudi ujana kweli. Ingewezekana ningerudi ujana kabisa. Ningerudi ujana ili nijaribu kutatua, nijaribu kurekebisha mambo ambayo sikufanya jana kabisa. Eee, ujana ni uzuri kwa sababu ujana kuna pambano kuna kuna nguvu kabisa. La, ingekua furaha sana.

Mi kawaida napenda kupaka rangi, napenda kupaka rangi kabisa, kuchora kuchora imeshinda taa shuleni imenishinda kabisa lakini kupaka rangi huwa napenda, napenda kupaka rangi. Naone sehemu na kunakuwa kuzuri, sehemu kunapendeza. Iyo ni kitu sana napenda kabisa na ni vizuri kwa sababu mi napenda, sana watu wakuwe, safi kabisa.

Ndiyo kupika mimi huwa napenda, kupika mimi na napenda kabisa japo kuwa mke wangu hapendi kabisa mimi nipike kupika mimi napenda kwa sababu kupika ni vizuri kwa sababu mimi si tayari nilikuwa na restaurant, nilikuwa na restaurant na bar kwa sababu na mafuriko ya mvua yamenyesha mahali nilikuwa nafanyaia kazi. Kwa sababu ila iyo napenda kabisa, napenda kabisa.

Mimi napenda kuamka mapema, napenda kuamka mapema kuangalia kama kitu iko sawa, napita hapa hapa, kweja angalia watoto, vile wanajiandaa kwenda shule, akisha, na kuwa nao kabisa wakinya chai kila kitu afu wanaondoka, basi mi baadaye najiandaa na mi najiandaa kwenda kazini baadaye, ndo hivo kabisa.

Mimi baada ya kazi, mimi baada ya kazi, kama siyo wikendi huwa naondoka nyumbani. Nikienda nyumbani, nachukua bafu, kitu kingine, basi, kusalimiana hapo, naangalia watoto vipi, wameshinda vipi. Saa, kuna mke wangu naye pale, najaribu kujua kazi, imekua vipi, na kitu kingine, basi, kwa hiyo, tutaenda kukatika katika maongezi. Katika maongezi, burudika, basi na hapo, baadaye kuna wale watumishi, wanatumika dukani, wanakuja kwa sababu mi naangalia imekuja siku ya imekuwaje, wanaripoti, wanaangalia biashara, kwa sababu kila mtu mara nyingi ndio huwa anatazama mahesabu, anaangalia vile biashara imeandika kwa siku ya hiyo, kama kuna mapya tunajadiliana. Na kitu kingine basi baada baada ya hapo tunakua tunakula. Tukisha kula tunakula sala sala usiku ndio basi baada ya hapo ndio tunatoka kula Sapa inakuwa kwenye kama saa nne saa nne saa tano. Ndio vile nanyofanya siku yangu ya usiku.

Na mimi wakati mzuri wa mchana huwa na mi na napita pita kabisa na pita pita kwa sababu mimi sipumziki mchana mimi na pita pita naenda pwani. Na zubaa zubaa kama ni mjini naenda kuangalia maduka. Anaangalia saa ingine simu watumishi wamenipigia simu wanataka kujua kinachoendelea. Basi ndio hivyo kabisa najaribu kuzubaa zubaa ili baadaye nirudi kazini.

Ndiyo minuwe kufuga ya kuku. Kuna kufuga ya kuku kabisa. Minuwe kufuga ya kuku wakiwa wadogo, mpaka wakawa wakubwa. Wako wanafikia wakati wa kutaga. Saafu wa kutaga mayai basi. Ndiyo kimetokea kiki. Kama ni kipindu pindu. Kama ni nini hiyo. Nani ugonjwa gani ulitokea kabisa. Ndo wakafa nikaanza kuwauza kabisa. Hila niwe kufuga ya kuku. Na hivyo natarajia kuwafuga tena. Kwa sababu kuku tayari ni biashara nimependa kabisa.

Kipaombele kazini ni kwamba ni kujulisha hali kutoa report ya kazi inavyondelea kila siku. Hii inakuwa ni jukumu kwa kila mfanya kazi yeyote. Kwamba anapaswa kutoa report kazi anayoifanya kila siku ili mtu ajue kinachoendelea kwa shirika kwa kampuni. Iyo ni kitu ambacho ni kipaombele. Na kuhakikisha wateja wanahudumiwa vizuri. Mteja ni mfalme. Service tunazotoa huduma lazima zikuwe sawa. Kama ni product tunazikuwe sawa. Na tujaribu kuangalia je imechukuliwa vipi? Kwani wateja wamefurahia? Kwani tumejaribu kutimiza na ni ombi la wateja. Kwani matatizo ambayo wateja walikua nayo tumejaribu kuyatatua. Tumejaribu kuridhisha wateja kwa maombi yao. Vile tulivyotoa vinaleta sifa kwa shirika. Na tunaangalia lengu letu kweli. Iimefanyika kwa wakati na mahali. Hivyo ni vitu ambavyo ni jukumu kwa kila mtu. Kinakuwa kipao mbele, kazi mbele ya yote. Na tunajaribu kufanya kazi vile tunavyoifanya. Tunaifanya inavyopaswa? Tusifanya kwa kufanya tufanya tuangalie kwamba tunakwenda na vile kazi inavyoomba hiyo inakuwa na kitu kingine. Watu kama accountant, watu kama ma controller wanaangalia kama kitu kinaendanga vizuri. Je hiyo tunavyofanya kazi hii kunaenda na matumizi. Kuna faida ndani? Hiyo yote ni kitu itakuwa kipaumbele.

Ah mikipindi bado televisheni hiyo siangalii, televisisheni mimi siangalii kabisa ah televisheni siangalii kabisa nandiyo mana kuna vipindi vingine mimi sijui sijui kabisa kwa sababu huwa si angalii tv, sasa hiyo tv ni meachia watoto watu wenyewe mna jaribu kwa sababu mimi natumia mtandao, mtandao unanitosha kabisa sababu mimi nikiburidika naangalia mambo ya facebook nika angala tik tok hiyo inanitosha youtube kanataka kuangalaia filamu na angalia filamu za actions na angalia kwa kwa simu yangu kabisa hiyo. Tayari kabisa miimi ti televisheni huwa siangali.

Mi kawaeda, napenda kuwa chumbani. Chumbani kwa sababu gani? Chumbani tale kumetulia. Kumetulia afu unipakubwa. Kisha chumbani, wanaweza kuangalia kiti chote bila fujo bila usumbufu wo wote. Kwa sababu chumbani nakuwa niko peke yangu, wala akuna watu wakuja kunisumbua, nahali enyewe inanifanya mimi nitulie. Naweza kuangalia mtandao naweza kufanya kazi mbalibali online bila usumbufu wowote na ndio mana napenda chumbani kabisa.

Kukosana na watu mimi na uzo kwa sana huu. Nikutumia mtuandao ikuwe whatsapp. Ikuwe simu ya kawaida Message ama mambo ya mtandao kama facebook unasukwa sana watu Twitter ni mambo ya kazi. Ndiyo kabisa. Ha ha ha ha.

Mi napenda mwanga mwa kati, mwanga wa kati kwa sababu mwanga kati hausumbui. Ndio napenda mwanga wa kati mwanga mwa kati hapana mwanga unasumbua macho. Na unakuta sasa na kuwa sioni vizuri na kuwa kama vile nanasumbuka kabisa. Mwanga wa kati unasaidia kabisa tayari najisikia niko uhuru.

Chumba changu kina rangi ya njano ni kikubwa. Kitanda changu ni king size ni kikubwa kabisa kiasi. Ukiwa dirishani huwezi kuona kitu kwa sababu tayari kuna zile nini ile glasi ile nyehusi ile pale. Hauwezi kuona na kuna fresh, kuko fresh mdani kwa ndani kabisa.

Aaa aaa. Mi wakati wa baridi kwabisa baridi kwenye kwenye kwenye uka jaket aaa wakati baridi mi sifurahi wakatiwa baridi hehehehe baridi kunywa vitu vya moto ni kuvaa jacket kabisa au pullover kabisa na na hakikisha navaa nguo kabisa ju ya kukinga nani hehehehe baridi kabisa.

Mimi kujitunza mimi kitu cha kwanza nafanya ni kuangalia kwamba vyenye ninavyokula ninavyokunywa. Hapo ninajitadharisha sana kwa sababu tayari mwili wangu huwezi kula kitu chochote. Na mimi siyo mtu anapenda kuumwaumwa. Na sasa najiepusha na mambo yote inaweza kufanya mimi ni umwe. Na ndiyo maana unakuta chakula changu najaribu kuangalia na ninavyokunywa naangalia. Na usafi sana. Usafi hiyo nao kibisa nilazima nifanishe kwa sababu usafi kimwili usafi na ndiyo maana spendi kuumwaumwa.

Mimi kuwapatia moyo wenzangu mi najitolea. Mi mara nyingi najitolea. Mimi nakuwa kama vile mfano. Na kitu kingine na kipaumbele changu ni kazi na mazao na matunda. Na wakati wa shida fulani huwa nawaonyesha tukiwa pamoja kwamba vitu vitu vinawezekana. Na naomba kwamba anayopitia ni kama somo. Awa anaopitia ni kujifanya si tujivalishe. Tujiamini. Tukomae sasa kwa hio sasa mi najaribu. Kila siku huwa pamoja nao kwa kwamba ntaishi. Nao mara nyingi huwa naisha tu kabisa.

Mi kawaida naoga mara moja kwa siku. Ni asubui, asubui basi asubui. Mara chache, mara mbili. Inalingana hali ya hewa kama joto nini ila mara moja tu. Hiyo mara moja inatosha. Inatosha kabisa kwa sababu mimi mwenyewe naenda na gari. Angin kwenda kujiganda kwenda kwenye kwenye ofisi. Kazini basa ndo hivo.

Chakula ninayoipenda ugali, ugali na nyama na mchicha, nyama ya mchicha. Mwaka jana, mwaka jana kuna mtu amenipeleka huko kabisa, amenipeleka huko kabisa, nikakula kabisa, ilikuwa mara ya kwanza nakula nyama ya mchicha kabisa, na ugali kabisa. Ilikuwa inapendeza kabisa, ilikuwa na vitu vizuri kabisa. Ndiyo kweli, nilijaribu, kweli ilikuwa sawa kabisa, ilikuwa na ladha kabisa.

Bustani wapi, mime kulima bustani ya kuna kabisa, yo kabisa wapi, bustani wa sipendelei. Mime kusema kweli huwa napenda kufanya vitu ambavyo vinaniingizia, vitu ambavyo na faida. Kusema bustani maua hapana, kusema, lakini na mradi wa kufanya mambo kama vile kupanda tomatoes, nani, nani, mchicha, nini, viazi, hiyo nina mradi kabisa.

Nami napenda rangi ya bluu, rangi ya bluu hata gari yangu ni ya bluu. Rangi yangu ya bluu kabisa hiyo rangi ambayo kwangu inanikumbusha mbamu mengi sana mafanikio. Nangu huwa nazinunua naweka nayo rangi ya bluu kwa sababu ni rangi nayopenda kabisa. Jamani ee ni kitu nikiona kabisa ni yanisaidia kabisa.

Mahusino kwenye kazi wengine na najenga kwa lengo fulani. Najenga ili tuweze kuendelesha shirika. Na kitu kingine naonyeshwa kwamba tujaribu kufanya jitihada, nguvu, bidii ili tuweze kufika kwenye lengo la shirika. Tujaribu kuwapokea wateja vizuri. Tujaribu kuingiza pesa, vipato vikuwe wingi kwa shirika tutapata promotion, tutapata bonus, tutapata mshahara utaongezeka, tutapata vitu vyote ambao tunahitaji hapo kazini.

Kazi mafanikio nimepata, nimepanda promotion, nimepanda cheo, na kitu kingine mshahara umepanda, na kitu kingine nimepata wengine nimepatia ya gari ya kazi, vifaa vya, ofisi wamebadilisha, wakaleta vifaa vinakuwa sawa, kama shukrani na kujitolea kwangu, na vile nimeweza kuweka timu sawa, na kuendesha, na kipato, kipatikana kikazi, na vitu kakua vizuri kabisa, na ile kusifia kazi, ikajulikana hapa na pale. Basi imekua vizuri kabisa.

Kiongozi mzuri ni yule anapo anaosikiliza wafanyakazi wake. Kiongozi mzuri ni yule anayejitolea, anakuwa mfano kwa wengine. Kiongozi mzuri ni yule anayejaribu kufanikisha lengo la kazi. Na viongozi mzuri ni yule mtu anawafanya wafanyakazi wake na wao kutokuwa viongozi za siku za baadaye. Kwa hivyo anawatengenezi, anawonyesha njia, mahali mnapotaka kuenda. Kiongozi mzuri ni yule mfanyakazi akifanya makosa akiwa na wateja. Huwa anamuita kimya pole pole alafu kama ni kumhukumu, anamhukumu ini box. Hawezi kumhukumu mbele ya wateja, wala hawezi kulalamika mbele ya wateja. Hala ila sasa anaweza akamuonya in private. Kiongozi mzuri ni yule mtu anayejihusisha na maisha wafanyakazi kazini, anawajulia hali, hata wanapotoka kazini, anawajulia hali ili aende nao sawa kikazi. Na kiongozi mzuri ni yule ambaye anasaidia kwa kazi kuwaelimisha, kulingana na lengo la kazi, kulingana mahitaji ya kazi.

Kuhusu alufu mimi napenda, hua napenda halufu ya kawaida. Alufu ya kawaida kwa sababu mi tayali, ata rangi yenyewe wakipaka silali. Kwa sasa mambo tunanukia mambo nina, mi napenda alufu ya kawaida. Kwa sababu tayali mwili wangu, unapenda mambo ya kawaida, mambo ya kawaida kabisa. Ili nisiathilike kabisa.

Usiku huwa nakaa, inategemea ile ya saa tano ama kabisa, usiku wa manane kabisa inategemea na kazi nalolifanya kabisa, kuna sa ingine nafanya kufanya kazi online na najaribu kufanya kazi kabisa kwa sababu nipate huo kipato sana ili niweze kufikia ndoto zangu.

Na kwenda ndevu ndevu ndevu napendea kunyoa kabisa napenda kunyoa ndevu kabisa hata nikiacha naacha ndevu ndogo kabisa naacha ndevu ndogo vile napenda kunyoa kabisa napenda kunyoa kabisa ili nibaki smart. Nikae vizuri ni ya mwili wangu ukuwe sawa kabisa.

Kusema kweli kama hivo wakati huyu, hapa ni wakati wa mvua. Hii ni wakati wa mvua, mvua inanyesha kabisa. Mvua mi naipenda kama niko kwa hazina kule nyumbani naangala kwenye dirisha vinavo. Inadondoka kabisa, napenda naona ili kabisa ni mazingira. Na kitu kingine mvua, ni zuri kwa sababu wakulima, wanapata na kulima, mimeo, inapanda. Haya ni vitu vizuri kabisa. Silaha na kitu kingine mvua ikinyesha mingi sa huwa inaharibu, inaharibu mazingira inaharibu njia, barabara nyumba, ila mvua ni sawa kabisa ikinyesha kwa utaratibu hapa ni sawa kabisa inakua vizuri ambaye huwa napendelea kabisa.

Kawaida mimi kifaa changu na charge mala mbili kwa siku. Kwa hivyo tayari niko na power bank na power bank na charge. Kwa sababu mimi napenda wakati wote ni kuwe ni kuwe connected ni kuwe na kila kitu ni kuwe online. Kwa sababu biashara yangu natumia mara nyingi ni simu. Sasa kwa hiyo kifaa changu inabidi kwa na wakati na umeme na ndio maana niko na power bank inayonisaidia. Na kitu kingine ni na hakikisha kwamba kama siko nyumbani niko kazini. Natumia wi-fi ama saa ingine natumia da mobile data kabisa.

Mi kawaida napenda kusoma habari mtandao, napenda kusoma habari mtandao. Gazeti hapana, gazete hapana. Sina huo muda kwa sababu mimi mtu wa kupita-pita, marketing. Maana mara nyingi ni kuna kimbia ni kuna kimbia pana hapa kabisa. Kwa sasa inakuwa vigumu mimi sasa kubaki sehemu moja. Ndiyo maana sasa unakuta sasa mimi kusoma habari nasoma kwenye mtandao. Mtandao kama za Facebook naagalia tiktok ama twitter ama instagram kabisa panasadia kupata habari ambayo inaendelea ulimwengu nyumbani mahali popote napohitaji.

Mi kawaida progama simbo huu natumia kila siku ni hii mambo ya Facebook, TikTok huwa naangalia mara kwa nyingi. Kuna hii apps naitwa handgain, handgain ambao ni passive income. Hii na wana letea kwa kutumia data, ya coupons. Hii mambo ya program mingine natumia kwa simu, abazo naingizia pesa. Hii unapenda manguyo ni mangini grup tufauti za nakuwa ya mambo ya online business in akuwa inasaidia sana ndiyo ndiyo.

Ndiyo, ndiyo kuna mchezo wanacheza video ya kulipa online game huwa napenda kucheza mchezo hiyo ya kulipa katika simu hii hapa ambayo inaniingizia pesa kidogo kidogo kabisa hiyo napenda kabisa. Kwa sababu tayari na kuna kipato nacho kipata katika kutumia mchezo hiyo.

Haa, samaki napenda kabisa. Japokua zina bei. Haa, samaki zina bei, ya mani. Haa, na ni chakula changu kabisa. Ziku bei, japokua ni chakula changu kabisa. Haa, chakula kizuli kabisa. Na kiafya huwa ni chakula kabisa wana kubali kabisa. Ila sasa, kuna bei. Heee.

Kawaida mimi napenda chai, kahawa kahawa ni ya kunifanya mimi nisilale kahawa ni ya kinifanya mimi nisilale napenda chai safi kabisa. Lakini ni mara chache tu hasa mimi mwenyewe sikunywi chai sikunywi lakini ikibidi nikunywe nakunywa chai tu. Hakuna kunywa chai cha rangi, basi najifurahisha naburudika.

Mi kazi napenda kufanya na wengine ninawaonyesha. Kwa sababu mi nikifanya kazi nafanya kazi vile mwalimu. Nawaonyesha watu wanaofanya kazi pamoja alafu baadae nakuja naangalia na kitu kingine kikazi, napenda nijifanyie kwanza mwenyewe ili nijue hiyo kazi, halafu niwafundishe watu wengine. Na watu wengine kisha wafundisha funafuatena ya kifuna wanafanya na inavyopaswa. Na naomba wanapofanya wananiripoti wananiambia vinavyoendelea. Na vitu wakishindwa huwa nao jamani wana lazima wanambie nami niwasaidie na kitu kingine mwenye aso nambia basi madhara kwake kwa sabu hafanyi kazi kwa timu na mimi huwa napongeza sana kazi ya kwa timu kwa sababu watu wakiwa na songamano moja ni nguvu huwa naendelea kabisa iyo ni kedazima watu kuna watu wafanya kazi wajue kufanya icho kitu kabisa.

Mara nyingi asubuhi mimi sikuli kitu chochote kwa sababu umeekewa sababu sikunywi chai. Sikuli kitu chochote kabisa sikuli kitu chochote. Kwa sababu ya mara nyingi hwana kunya magia asubui. Basi hapo ndio naenda kazini. Ndiyo wanaofanya kabisa.

Na familia yangu tunapenda kujadiliana. Tuanaangalia mambo ya familia iko vipi tuanaangalia je twaenda wapi malengo yetu ni yetu ni yapi. Tunajadiliana mara nyingi familia tunatoka nje tunaburudika ila mara nyingi tunapenda kuangalia na mimi napenda familia yangu vile tulivyo tupambane hivi hivi hatupendi kujichawishi wala kwa sababu au hapa sisi wenyewe tuna lengo letu tunaangalia ambapo tunapataka kufikia ni wapi.

Sababu kampuni ya teknolojia naamini, Tesla ya Elon Musk inaamini na kampuni nyingine hapa Tekno Tekno lazma nitatumia hii simu hapa Tekno ndo natumia sasahivi ambayo sasahivi ni kampuni ambazo zinandelea kwa dunia kwa sasahivi nitaangalia mtandao wanavyofanya hivi na hapa. Na hii nini hii nafaa Samsung Si hata TV yenyewe niko nayo nyumbani ni ya samsung, basi jua ndo hivyo.

Nyote waona, mara chache, marachache kweli, mchache kweli. Hakuma saa, kuma sikurizia, sikurizia, wakatuwa mkua, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna vile, hakuna vila kuna kuna nani nyota kabisa. Hila sasa, wakatu wa kipwa, hapo sawa kabisa. Kwa sababu, tayali, naona apo kule nyota zinakuwepo kabisa. Na mwezi ukopale kabisa, yue, inaweza, inaweza, inaweza, inaweza, kano mtu akaangalia kabisa.